Ninapo sherehekea mafanikio ya timu, napenda kuwapongeza waziwazi kuwashukuru kwa juhudi zao na kusherehekea pamoja na kama kundi moja. Tunaweza kukutana kidogo kula au kunywa pamoja na kushiriki furaha ya kazi iliyofanyika vizuri. Njia hii husaidia kuimarisha uhusiano, kuhimiza kushirikiana zaidi na kufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa.